Ndiyo, mimi hupenda video kama wasiliano. Hii huniwezesha kuona kile ambacho na vile ambavyo mtu nao zungumza nae alivyo na anavyo ka kawakati huo. Hii pia huzidisha mawasiliano baina yetu na kutufanya kuwa na ukaribu sana baina yetu. Hii pia ni muhimu sana katika wasiliano.

Kumbu kumbu ya utotoni na kumbuka michezo tuliyokuwa tukicheza. Nikiwa mtoto nilikuwa na cheza mpira, nilikuwa na cheza mchezo unaoitwa kandanda zaidi. Huu mchezo tulikuwa tunacheza na marafiki na mandugu na ulifurahisha sana. Kitu muhimu kinacho fanya nakumbuka mchezo huu ni namna vile tulikuwa tunacheza na kutuweka pamoja kama familia kama jamii. Mchezo huu ulikuwa unatuweka pamoja zaidi na kutuburudisha pamoja sana. Hii ilikuwa muhimu sana katika maisha yetu. Hii ndiyo sababu na naikumbua kwa kuwa imetulinda na kutulisha na kutuweka hadi pale ambapo tumefika wakati huu.

Kumbu kumbu ambayo ni nayo ya kutisha ni kumbu kumbu ambayo siku moja mtu alieza kunivamia wakati za usiku wakati ni niko inje ya nyumba mtu huyu alikuja na wakati huo Nyaya za stima hazikuwa kwa hivo kulikuwa na giza mtu huyu alieza kunitisha zaidi na kuniogopesha zaidi.

Mafunzo ya kazi ambayo imenisaidia zaidi ni mafunzo ambayo yalinieleza kuwa kila kitu kinafaa bidii na kutiwa bidii katika kila sehemu unayofanya na katika kila kitu unachofanya. Maanake mafunzo haya yamenisaidia sana kuwa mwanaume bora na kuwa binadamu bora katika kila kitu ninachofanya. Pia imenisaidia kutia bidii kwa zile vitu ninavyofanya na katika kila sehemu ambayo ni.

Mikutano ninayoipenda ni mikutano ya hadhara. Mikutano hizi ni mzuri sana kwa kampuni inayo kuwa. Mikutano ya hadhara huwaweka kila moja pamoja na huwaleta kila mtu pamoja ili kuzungumzia jambo linalotokea ama jambo linalofaa kuzungumziwa. Kwa hivyo, mikutano ya hadhara ni bora sana kwa kampuni zinazokuwa ama kampuni zinazo taka kukua. Mkutano hii huleta kila mmoja pamoja na huwawezesha kujua matatizo yoyote inayokumba kampuni. Kwa hivyo mimi naipenda sana mikutano ya hadhara.